Ninasherehekea mafanikio ya timu kwa kuonyesha shukurani na furaha pamoja na wenzangu. Hii inaweza kuwa kwa njia ya kushangilia pamoja kutoa pongezi kwa kila mshiriki au kushiriki hafla ndogo ya kufurahisha, kujifurahisha cha chakula au keki. Pia hupenda kushiriki usherehe wa kidigitali kama kutuma ujumbe wa pongezi au picha za tukio kwenye kikundi cha timu. Njia hii husaidia kujenga mshikamano wa pamoja kuimarisha morali ya timu na kuendelea kuhamasisha kufanya kazi kwa bidii.

Ndiyo, napenda kutoa sadaka au michango kadri ya uwezo wangu. Hii ni njia ya kushirikiana na kusaidia wale walioko mahitaji jamii au mashirika yanayosaidia wengine. Napendelea kutoa sadaka kwa sababu hufundisha ukarimu huruma na mshikamano wa kijamii hunifanya nijiskie furaha na kuridhika na kuona wengine wanapopata msaada.